Neno karibu lina maana zaidi ya mwaliko tu Kuna karibu nyumbani ambapo mtu amekaribishwa katika mahali pa usalama kujisikia kama ni sehemu yake kuna karibu chakula ambapo mtu anaalikwa kujumuika kula chakula na watu wengine kuna karibu tena ukiondoka ambapo linaacha mlango wa wazi wa kurudi tena kukutana tena kuna ukaribu ambayo ni ukaribu wa moyo na si umbali pekee asanti.

Ninapokuwa na furaha mimi hutabasamu na kucheka sana wakati mwingine hupiga vigelegele na kusema nimefurahi sana au nina furaha tele Wakati wa sherehe mimi hupenda kuimba kucheza na kushangilia pamoja na familia na marafiki pia nawaza kusema hongera au leo ni siku ya furaha sana kuonyesha furaha yangu asanti.

Nilijifunza kuogelea mtoni nilipokuwa mdogo. Niliwekewa msingi na rafiki yangu aliyekuwa anajua kuogelea vizuri. Kwanza nilijifunza kuelea majini, kisha nikaanza kujifunza kutumia mikono na miguu vizuri. Wakato kuogelea jambo muhimu ni kuangalia kina cha maji, mwendo wa maji na usalama wa sehemu. Pia ni muhimu kutoogelea peke yako na kufuata maelekezo ya mtu mwenye uzoefu kama mimi nilivyoamini, hivyo kufuata maelekezo ya rafiki yangu. Asante.

Kwetu mwingi, kitui, hali ya hewa hubadilika kulingana na miezi mwezi wa kwanza huwa na jua, kisha kuanzia mwezi wa pili hadi wa tatu huwa na mvua mwezi wa nne hadi wa sita huwa na jua kali sana mwezi wa saba huwa na baridi nyingi, halafu mwezi wa nane na wa tisa huwa na jua tena. Kuanzia mwezi wa kumi hadi wa kumi na mbili huwa tunapata mvua. Kwa ujumla eneo letu huwa na joto na jua nyingi sana lakini kuna vipindi vya mvua na baridi. Asante.

Mtandaoni kuna njia mbalimbali kwanza naweza kutumia programu kama vile jumuia au kuona bidhaa zinatangazwa kwenye instagram nikiona kitu ninachokipenda naweza kubonyeza tangazo hilo au kuwasiliana na muuzaji kupitia instagram au whatsapp namuuliza bei na maelezo ya bidhaa nikikubaliana na bei namtumia mahali napoishi na tunaamua jinsi bidhaa italetwa kwa mfano kwa gari au pikipiki ya usafishaji baadae nalipa na kusubiri bidhaa ifikishe asanti.

Mara ya mwisho nilicheka kwa moyo ni jana nilicheka kwa sababu mpenzi wangu alinitumia video ya kuchekesha sana nilipoenda nilicheka sana kwa sababu ilikuwa ya kufurahisha na sikuitarajia kamwe Mpenzi wangu alikuwa pamoja nami wakati huo na tulikaa pamoja kwa dakika ka ishirini tukicheka na kuzungumza kuhusu hiyo video nilifurahi sana wakati huo kwa sababu ilifanya siku yangu iwe nzuri sana asante.

Familia zinozo hamia inje ya inchi zinaweza kuendelea kutumia kiswahili lakini wakati mwingine watoto wao huanza kutumia zaidi lugha ya kigeni Hii inaweza kusababisha kiswahili kupungua au kupotea katika familia hio ili kuhifadhi kiswahili wazazi wanapaswa kuzungumza kiswahili na watoto wao nyumbani kuwafundisha kusoma na kuandika kiswahili na pia kutumia vitabu nyimbo na vipindi vya kiswahili hivyo kiswahili kitaendelea katika familia na kizazi kijacho asante.

Kufanya kazi nyumbani ni jambo zuri kwa sababu kunakupa muda wa kuwa karibu na familia na pia unaweza kupanga muda wako vizuri. Kitu kizuri zaidi ni kwamba huwezi poteza muda mwingi kusafiri kwenda kazini. Lakini changamoto ni kwamba kuna usumbufu wa kazi za nyumbani na wakati mwingine ni vigumu kutenganisha muda wa kazi na mapumziko. Nimewahi kujaribu kufanya kazi nyumbani na niliona inahitaji nidhamu na kupanga muda wako vizuri ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Asante.

Ndiyo, nimewai kufunga wanyama nyumbani Kwetu nafunga wanyama mbalibali kama vile ngombe, mbuzi, kondoo, kuku, nguruwe na bata. Nawafunga kwa ajili ya kupata chakula kama maziwa, nyama na mayai na pia wengine tunawauza hili kupata pesa Kazi ya kufuga inaitaji kuwapa chakula, maji na kuwatunza wanapokuwa wagonjwa mi napenda kufunga kwa sababu ni shughuli inayosaidia familia kupata chakula na kipato asanti.

Kwanza, mimi ni kijana wa kisasa. Ndiyo, lugha yangu inatofautiana na ile ya vijana wa zamani kwani sisi huwa tunatumia maneno na misemo mipya kama vile, beshte, noma, fresh, by the way katika mazungumzo yetu. Watu wa zamani walikuwa wanatumia kiswahili rasmi na misemo ya jadi. Wakati mwingine, vijana na wazee huwa hatuelewani vizuri kwa sababu ya maneno mapya lakini tunaweza kuelewana tukielezana maana yake Asante.

Usiku kabla ya kulala, mimi hufanya mambo kadhaa kwanza, huoga na kula chakula cha jioni baada ya hapo, mimi hupiga mswaki ili kusafisha meno yangu kisha huwa napiga dua kabla ya kulala baada ya kumaliza shughuli hizo, mimi huenda kitandani na kulala. Napenda kukua na utaratibu huu kwa sababu hunisaidia kuwa msafi, mtulivu na kujiandaa vizuri kwa usingizi. Asante muziki.